Nimeshapokea zawadi ya pikipiki ambapo nilipokea baada ya kushinda mchezo wa bahati nasibu. Na zawadi hiyo imenifanya niendelee kupenda mchezo ule. Pia zawadi hiyo imenirahisishia sana shughuli zangu za kila siku. Hasa wakati ninaposafiri kutoka sehemu moja kuenda sehemu nyingine.

Mimi napenda kuandika kwa kompyuta kwa sababu kwanza naandika haraka. Pili kompyuta ina nisaidia kutuza kumbu kumbu. Tatu kompyuta ina nisaidia kutafuta vitu ambavyo wakili ya kawaida ni vigumu kuvipata hasa unapo angaika mwenye.

Mimi napenda timu ya mchezo wa Manchester United kwa sababu ni timu ambayo nilikuwa naipenda wakati alipokwepo kocha Alex Fagason. Mwalimu yule alifundisha vizuri na kufanya tuweze kupokea mataji mbali mbali na kwa sababu naipenda sijawai ata kuhama wakati tunapofu.